Mziki ninaoupenda ni mziki wakia Afrika na ni mziki wabongo. Na nikikumbuka mwimbaji ambaye ninae mpenda zaidi ni Prof. J. Mwimbaji wabongo kutoka Tanzania. Na mziki wabongo ninausikiliza wakati wajioni ninapo toka kazini. Na wakati huo ni wajioni saa kumi hadi saa kuminamoja. Na ninahisi vizuri sana nikisikia Profesor J akiimba. Akirap, akiimba maneno yake. Ninahisi vizuri sana.

Ninapo hitaji msaada kazini ni naweza kufanya mambo haya. Ninaongea na marafiki zangu pale kazini. Wale wenzangu pale kazini na yule ambaye ninataka kumuomba msaada. Ninamsihi, ninamuongelesha kwa lugha ya unyenyekevu. Lugha ya kuomba ili akaweze kuni kusaidia na kile ambacho ninataka na kile ambacho nina hitaji.

Siku yangu ya kusherehekea ni naisherehekea kwa njia maalum. Na siku hiyo hii ni baadhi tu ya mipango ambayo mi hufuata. Naweza enda kwenye mkahawa kwa ajili ya burudani. Ninaweza kukutana na marafiki zangu ili tufanye sherehe kidogo kwa ajili ya siku hiyo. Na mambo mengine kama kuenda kujiburudisha katika sehemu za michezo na kadhalika.

Wakati wa mvua, siwezi sema kuna kitu huwa nafanya. Lakini, wakati wa mvua, kwa sababu kukinyesha nje, kuna upepo mkali, baridi kali, mvua yenyewe inanyesha. Kwa hivyo, mimi huketi hukaa tu ndani ya nyumba, ama popote pale nimejikinga. Hadi mvua ikaisha, na ninaendelea na shughuli zangu. Na mvua ninapenda kwa kuwa wanasema, mvua ni baraka. Naipenda mvua kwa sababu mimea inahitaji maji ili kunawiri watu wengine wanatumia maji ya mvua ili kufanya shughuli zao. Kwa hivyo ninapenda mvua na mvua niliofurahia sana ni kuna wakati tulikuwa tunacheza mchezo wa mpira wa mguu na tukawa washindi kwenye final hiyo. Na wakati wa kusherekea kupewa tuzo mvua ikaanza kunyesha. Nilifurahi sana kucheza ndani ya hiyo mvua. Kama mimi ni mshindi na nilifurahi sana. Na mvua iliweza kubadilisha mpango wangu siku moja. Nilikuwa natoka kwenda kukutana na rafiki yangu. Na kukaanza kunyesha ikabidi nimengoja kwanza mvua iishe. Na hapo ndipo rafiki yangu alikasirika. Alifikiria sikutaka kwenda kukutana na yeye. Ilihali ni mvua tu ilifanya nikatulia kidogo. Na napo hizi sauti ya mvua huwa na sema kuwa tumebarikiwa na mimea itanawiri, watu watapata maji kwa shughuli zao na pia mvua itaondoa vumbi na itafanya anga, anga na nchi na ardhi kuwa sawa.

Chakula cha jadi ninacho kipenda ni mboga. Mboga kuna mboga za kitambo, mboga za mlenda. Ninapenda mboga hizo sana kwa kuwa ni zinaladha tamu, mboga mzuri na wakati ninapozila ninasikia vizuri, ninajihisi vizuri sana na ninazipenda.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video, michezo ya video ni kitu cha kuburudisha sana. Wakati ambapo sanasana weekend, siku za weekend mi napenda kwenda kwenye maeneo ya michezo ya video na kuburudika na wenzangu, kujifurahisha. Na pia kucheza michezo ya video, hufanya tunatangamana na watu mbalimbali, watu matabaka na aina mbalimbali.

Ndiyo, mimi ninapiga kura na ninaamini kura, sio hata kuamini, kupiga kura ni haki ya kila mwananchi wa taifa fulani. Kupiga kura ni haki ya kila mtu na anafaa kutekeleza haki yake kwa kupiga kura. Na nami nimepiga kura mwaka wa elfu mbili, ishirini na mbili wakati ambapo kulikuwa na uchaguzi mkuu kwenye nchi yetu ya Kenya na niliweza kupiga kura angu. Na nilifurai sana kutekeleza haki yangu ya kidemokrasia.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Kupanda milima ni kama mpango ama hupande wa kujiburudisha. Kwa kuwa kukwea milima kutokea chini, hadi juu, ni pia ni kama kipengele cha mazoezi. Kwa kuwa mwili wako utakuwa unafanya mazoezi, na itakuwa inakusaidia kwenye afya yako. Na kupanda milima pia ni, starehe pia, na ni kitu mzuri.

Ninakunywa maji baada ya kila masa mawili na ninapata kukunywa maji milimita mia tatu baada ya kila saa mbili na nafanya hivi kwa sababu ninahitaji maji mwilini mwangu ili yaweze kunisaidia na maji ni bora kwa afya ya mwanadamu.